Na kila asubuhi ninapoamka mimi kwanza huenda na osha uso natengeneza staftai, nanywa chai namaliza naketi dakika kama ishirini halafu natoka naenda nakimbia kidogo halafu narudi naoga najitayarisha sasa kuenda kazini.

Mimi usahisha vifaa zangu kira mara Kwa sababu kuna wakati naeza pata nilisahisha mara ya kwanza na sikuifanya vizuri So napitia mara ya pili lakini kwa mara kadhaa huwa nasahisha vifaa yangu mara tatu Kwa sababu hio ndio rahisi na pia unakuwa mwangalifu kila wakati.

Ee napenda mvua kwa sababu inasaidia Wakati wa kiangazi au inatuliza kunakua na joto kiasi Pia huwa inasaidia mimea kukua na mvua pia inatusaidia shambani wakati wengine wetu ambao ni wakulima Tukiendaga shambani tunapata jinsi yaku kuweza kupata maji nafuu.

Wakati wa furaha kuji furaisha, mimi wana pena kuburudika, nje nikiwa pekee yangu, ama nitafute wa rafiki, tuburudike na upa moja, tuwene pingine kwenyo swmming puli, ama twende tunywe uji, turudini nyumbani, tukae afu tungoje mwenyotapanga hiyo ingine.

Mimi nasaidia jamii yangu kwa kulea watoto wao ambao wako karibu kama hawa yuko Pia katika jamii yetu tunasiku ambao vijana huenda kusafisha barabara mazingira haa kusaidia mimea kwa shambani kwa wazee wakiwa nyumbani.

Mimi sina ya kuseme yenyenapenda ama nachukia lakini mini kwa sawa na zote na kwa sababu zote huwa zinasaidia wakati hapo ukona joto na upepo unezo pata mara kadha mara moja moja ukiwa na AC nyumbani wewe mwenyewe utachagua venye itakuwa so naona AC iko sawa kuliko upepo.

Mafunzo ambayo ningetaka kupata kazini ni mafunzo ya jinsi kuendelea kazini venye ambavyo nafanya kazi yangu kwa ubinifu kujumuika na wengine kuweza kupata mawazo kwa wengine hili kutuweze kujijenga wato pamoja na pia kusaidiwa na malengo ambalo zinanifunza.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya chapati Kwa sababu ndilo chakula ninalolipenda la kwanza chapati ambao umepikwa kwa ngano vizuri na umekaushwa na jua na moto kwa jiko vizuri na imepikiwa sana sana nyumbani na mama kuliko zile zenye zimepikiwa nje.

Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri, ni kuwa na watu wazuri katika mazingira ambao wanao hewa safi na hali safi ya kiakili kuhusu kazi na pia wakubwa si wa ambao wa kupiga kelele ili wale ambao wa kurekebishana kazini ambapo mtu amefanya makosa.

Napenda kupiga picha mara kadhaa kama nimetoka nje Nikienda kwa misitu hivi, nikienda kutembea ama tukienda mahali ambapo unaona inahitaji enyewe mahali itakuwa utasahau Itabaki ukumbuke Kwa jumla napenda kupiga picha na pia ineza nipea kazi.

Kwa mimi pande yangu na penda tu zote penda baridi ya joto Lakini sana sana joto kwa sababu kukiwa kwa joto sana huwezi kaa patwa na ugonjwa yoyote pengine kama homa hivi kulinganisha na ukiwa pande ya baridi Kwa sababu jua pia inatupa nguvu na miyo vitamini na madini kadhaa pia inapatikana kwa jua.

Ninapoanza kazi. Kitu cha kwanza mimi huanza ni kuangalia tarakilishi. Kunukuu kazi niliyofanya jana kama nilifanya kwa usahihi. Alafu naanza kazi ambao nilikuwa natagemewa kufanya leo. Yale majukumu ya leo natilia yote. Alafu naanza kufanya kazi langu. Alafu mwishoe nikiwa na nafasi ivio ya kupumzika napumzika.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video, kama mchezo wa video, ambao napenda kucheza inaitwa E-football, ni mchezo wa kandanda. Ambao unaweza kucheza ukiwa na tovuti ya online, ama ukiwa na mtu ambaye huzicheza pia online. Mnacheza wawili tu kawaida, na itakubali pia na inafurahisha.

Kwa kuwa nimefanya kazi na timu zambali kadhaa kadhaa Kitu ambacho huwa nafanya ama kitu ambacho imenifanya nijifunze Nikuwa ukiwa unafanya kazi na watu walio wapya unafaa kupatia kila mtu wakati na ruhusa ya kufanya kitu ama kilicho changia ili muweze kuelewa na katika kampuni na kinyecho mtofani.

Ndiyo, nina ndege wa kufuga nyumbani, nimefunga ndege wa tatu, nimefuga paa bata kuku na ilo lingine laitwa Kanga lakini mnyama wa mstuni na kwa kuwa ni wanyama wa zuri kuku ndiyo ambaya mimi ananifurahisha nyumbani.

Mimi kwa kweli kwa maajira, napenda maajira ya vuli Kwa sababu ni maajira ambayo imetulia na huwezifanya maneno mengi ya kututanisha Pia kitu ambacho nakumbuka kufanya nilikuwa nimekaa kwa nyumba na mchumba wangu Tumetulia tu, tunafanya shuguli yetu na shuguli ambayo napenda kufanya wakati ya maajira pengine ni ukulima hivo.

Kazi ya ambalo unafanya saa hii kwa sasa ni kazi ya umekanika ambalo ni kazi nilisomea shule kikuu cha KCA na nakumbuka kilicho nifanya nipende kazi hii nikuwa nilivwenda shuleni na nikiwa mdogu nilikuwa napenda gari na changamoto uneza pata pengine gari liwe moto likuchome wakati unatengeneza.

Mimi kitu ya kwanza napenda mahali pa ambapo pamekimya Kitu ambacho ulifanya ni pende mahali pa mekimya ni kuwa utapata unautilivu wa akili na kuwa uneza fanya mambo yako kwa kutulia na pia utapata usumbuani na watu wengi pia ukiwa umetulia pekee yako unafanya jambo lako.

Mahali pazuri nilishiwahi safiri ni Mombasa apo diani ambapo nilienda kujiburudisha msimu wa disemba nikakunywa maji nikakunywa juisi hapo kidogo nikaburudika na kitu ambacho ulifanya nipende Mombasa ni mandhari yake na ambavyo kumetulia.

Naeza kumbuka kumbukumbu nikiwa mdogo wakati tulikuwa safari tukielekea nyumbani kwetu ushago Kwa siku ya kwanza kusafiri kwa gari letu na nakumbuka tulikuwa pamoja na mama na baba yangu na kilicho fanya nikumbuke kumbukumbu hii ni wale wanyama ambao nileweza kuona kwa njia kwa siku ya kwanza na nakumbuka kumbukumbu hii yenye inanifurahisha sana.

Kitu kinachonifanya nifurahi sana ni kama mimi mwenyewe naweza kufanya jambo langu bila kusumbua mtu kufanya jambo langu pekee yangu kuweza kuishi kwa amani na kwa utulivu na maisha ambayo hayana haraka na hasira mingi na kutaka vitu mingi maisha tu ambayo yametulia huwa inafanya niwe na furaha.

Mimi kwanza kitu ya kwanza huwa napenda kujifunza mambo mapya na huwa napenda kujifunza mambo mapya kutumia tuvuti katha vya interneti kama twitter ama instagram kuangalia video au nakala za marafiki ambavyo au kuangalia video pale youtube ba maningejimi liangalia nakala zaangu.

Mimi hupenda kufanya kazi na watu kwa sababu nikiwa na timu naweza jijenga na naweza wajenga pia Pia ukifanya kazi na timu pia unaweza pata uhusiano wa watu na napenda kukaa karibu na watu Hili tuweze kujadiliana mambo tafauti kuhusu maisha ilikuwa na tuneza jiongeza ama kujihamirisha aju.

Ndio, baiskeli napenda kuendesha kwa sababu ni chombo cha kwanza cha usafiri ambacho nilijifunza kuendesha tangu nikue mtotoni na ni jambo rahisi kujua na pia ni ya bei nafuu ambalo unaeza ukanunuwa tu ukiwa mtu mzima ili kutumia kwa kazi ndogo ndogo la hapo karibu na dukani ama karibu na jiji.

Nguvu ambazo ninazo kazini ni nguvu kadhaa nina nguvu ambayo watu wengi wanahitaji pia Mimi kwa jumla ni mtu ambaye anategemewa na watu mtu amaby anafanya kazi ufasihi na haraka mtu ambaye anajua kupanga kazi yake na kwa muda pia mimi huwa nakuanga na muda wa kuengage na watu ili tuweze kulewana.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kukimbia haraka ili niweze kutekeleza maju majukumu zangu na nilipenda kitu hii kwa sababu tangu nikuwe mdogo nilikuwa napenda kuona movies za watu ambao wako na nguvu kama ya hii na ilikuwa inanifurahisha kuona ambavyo wanasonga.

Kwa ukweli mimi nachukia kusubiri kwa mstari kwa sababu tangu kitambu ata nikuwa shuleni Nigewekwa kwa mstari wa chakula au mstari wa kuenda mahali mpaka ningejaribu njia ya kufika mbele lakini kwa sasa huwezi kajaribu kitu kama hilo pengine tu upange foleni na kupanga mstari pia huwa inakuanga inachosha sana.

Kitu kinacho nipa motisha kazini kazi yangu ambayo vyenye inaitaji mtu hawe mchangamfu ili uweze kufanya kinacho hitajika. Na kilicho nipa motisha ni pesa ambayo wananipa ya kutosha na nina familia pia ya kunitagemea ambayo wanajua mpaka nijitume vizuri ili tuweze kukaa pamoja.

Mimi chakula mbao napenda kushiriki kula ama minacho penda kukila ni bajia na pia kinavyo ladha mzuri ya viazi hivi na mafuta pamoja na karate na nakumbuka mara ya kwanza kuipiki ilikuwa mnamo 20 na saba ilikuwa pamoja na jamaa yangu tukiketi pamoja.

Ndiyo, napenda chakula kitamu kama kila mtu anavyopenda chakula kitamu na chakula icho kitamu ni nimewai andaliwa hapa nyumbani na dada yangu mdogo ambae anajua kuipika na ni chakula ambayo ina ladha safi na chakula ichi kilikuwa mchele na maharagwe ambayo tulikuwa tumekaranga vizuri.

Na mingi kwanza hata kwanza niende before niende kulala mi utaka kwanza niende ninywe maji ama nitoke kukimbia alafu nije na masaa ambayo napenda kulala ni masaa sita ama masaa saba hivi kulingana na siku ambavyo itanipata inayofuata kama ni kupumzika na pumzika ama kama ni kulala.

La hasha siishi mahali nilipo zaliwa Naishi pahali tofauti sana na nilipo zaliwa Nizaliwa mtaa kakamega Lakini sahii naishi Mombasa uko ndiko jamaa na marafiki Tulieza kuenda ili kutafuta kazi na ajira ya kustawisha ili kweza kuendelea na maisha yetu na kupata mapato.

Mimi ni mtu wakuwahi na napenda kuwahi kwa sababu unafanya mtu wawe na tegemeo kwa kuwaneza kuwaminia kuliko mtu ambayw wakuchelewa mwenye hata shinda amewambia amgoje ili unapoteza wakati Napio kia mtu wakuwahi utakuwa mtu wajua kumanage time yako ili ujue ambacho unafanya.

Msimu wa mwaka ninaopenda sana ni Msimu wa jua Kwa sababu watu huwa wamefunga shule wengi wetu huwa tunakuwa nyumbani Tumefunga makazini wametupatia masiku kadhaa ya kupumzika Utatupata tumejumuika wengi kwa jumla ili kukumbuka mambo ya kitambo hivi na kuweza kushirikiana badaaye.

La, sipendi kucheza na watoto kwa kuwa watoto wanapenda kulia, kusumbua na kwa jumla pia watoto wanasumbua watu wengi huku nje. Na pia napenda kucheza na watoto wakati mwingine kama nimetulia ama wakati wametulia wao na hawalii ama kuchekacheka.

Kumbukumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni nikiwa safarini ya kuenda shuleni ambapo tulikuwa na kaka yangu mkubwa niLiendesha gari lake tukielekea huko na kitu nakumbuka ni kuwa tuliona wanyama kwa njia wanyama wa jinsi tofauti tofauti ambao sikuona tangu utotoni mwangu Paka siku hiyo ambayo tulienda safari na yeye.

Somo nililo lipenda shuleni lilikuwa somo la historia ambalo nililienzi na pia kitu ambacho ilifanya nipende somo ilo nikuwa lilieza kuniboresha Kwa akili langu jainsi ambavyo mtu anafaa kufikiria na pia imeniweza nikumbuke mambo ya kitambo ambayo yalifanika kabla ya babu na mapabu zetu kuzaliwa.

Wakati ambao ni na msongo wakazi, mimi huwa napanga ratiba yangu, kupanga watu walio kuja kwanza, nudumie haraka, ama kama wale ambao wana jinsi ya moa natatizo moja laki maalumu, kama watatu washugulikia ni kingoja wengine, nikiwapanga haraka, hili tuweze kuokoa wakati na muda.

Nje mimi kwa jumla napenda kusimamia Kwasababu kwa siku ya kwanza ambayo nishaipewa fursa ya kusimamia niliona ya kuwa hainahaja ya kusimamiwa tena Kwa sababu kusimamia pia inakupa nguvu na inakupa pia njia kufungua akili ili kuongoza wengine baadaye.

Mimi kwa jumla napenda kununua matunda, maji kwa sababu matunda napenda tangu nikue mtoto, hadi saa hii na matunda pia inapea mtu vitamini hufanya uwe na nguvu, umetulia Unaweza kufanya kitu yoyote na matunda, kutengeneza juisi hata ya kublend.

Kwa jumla nikitaka kukamilisha kazi kwa wakati mimi uwa anapanga kazi yangu kutokana na ngumu hadi kwa rahisi alafu pia naweka wakati na muda ambao ndamaliza hili niweze kufanya kazi hiyo kwa hakika na haraka hili nisiweze kupoteza muda wa kufanya kazi lingine.

Ndiyo nimewahi enda maonyesho ya sanaa pale Nairobi inaitwa sarakasi center na nilikuwa na rafiki yangu mmoja na wale watu walijua kufanya sarakasi mmoja mbili na ilifurahisha sana na ilikuwa siku ya kuweka kwa kili inawezakuwa kumbu kumbu kumbu kubwa kwetu.

Ndiyo nimewahi kupaka rangi pale mtaa wa chiromo Tulikuwa na rafiki yangu tulikuwa tumeenda hivo kutembea na wakapatana na ndugu yake ambaye anajua kuchora michoro ya rangi akatupa pia sisi kalamu tuandike jambo moja nasi tukaeza kupaka rangi kwa ukuta jina letu hapo.

Ujuzi ambao ningetaka kushiriki ni ujuzi waitwa VA Virtual Assistant Kwa sababu ni ujuzi ikona umuhimu wa kunisaidia kupata kazi ya kuwa mtu wa kando ama huiitwa wa PA wa mtu wa online sasa ndo inaitwa Virtual Assistant na nimewai jaribu kujifunza hivi majuzi Nigependa kuweleza kuwa ningetaka kuwaeleza na jifunza na kwa kwenda shule.

Utotoni mwangu nilikuwa napenda kuendesha baiskeli Tulikuwa na timu pia ya kuendesha baiskeli tulikuwa vijana karibu kumi na wawili ambapo tulikuwa tunaenda masafari refu refu mpaka tukapatiwa mamedali na UN kwa kutuona vijana ambao barubaru na waweza fanya kazi yao.

Mimi kwa kuwa ya wasilisho ni jambo la kutatanisha kwangu kwa sababu wakati mwingi siwa huwa sitajifunza kuongea mbele ya watu na kwa kuwa nimezoea kukaa kwa kona na kunyamuaza tu wakati wa wasilisho huwa wanapena kunichangua ili waweze kuongeza mbunifu wangu kazini na confidence.

Ndiyo huo nafikiria kuanza biashara yangu kila wakati biashara ambao naeza taka kuwanzisha ni biashara ndogo tu la kuuza chipsi bhajia na smokey biashara hii mimi uona ina malengo na ina profiti nzuri kitu ulifanya nipende hii biashara ni biashara ndogo lakini inapesa na fuu ya kuboresha mtu kukana kama kazi ya kando.

Tukinacho kuwa kipaumbele mawasiliano kaglizini ni kutumia barua pepe au gmail Kwa sababu hiyo ndiyo watu wengi huweza kupata kwa haraka na waneza kurudisha ili watu waweze kuona anacho kisema au anacho takika na kufanyika ili kwa wakati fulani na muda fulani.

Kwa majumla sisi na marafiki tunapenda saa zingine uneze enda kutembelea rafiki yako ama kuna wakati mnaweza kuja mpatane muende mkakunywe uji kila mtu arudi kwa nyumba akiwa ametulia ama saa zingine tunaweze enda kukuburudika kukunywa tena maji huko mbele alafu tena turudi nyumbani.

Ndiyo, samaki napenda kukula kwanza wakiwa wametoka majini hiyo mapema, natengenezewa hapo nikiuona kama wamewekwa kwa mafuta Halafu sasa ndiyo nile sasa ikiwa hivo fresh sana sana kingitulipenda nipende samaki nikiwa mtoto Tulikua tunaikula sana tukiwa nyumbani Kwa sabu tulikuwa tunakaa karibu na mtoni.

Mchezo ambao napenda kutazama ni mchezo wa kandanda wa mguu na mchezo huu hunifuraisha kwa sababu ni mchezo wa kitambo na una utamaduni wake na kwa mchezo huu nakumbuka wa kushangaza ilikuwa mchezo wa mwaka wa ishirini kumi na mbili ambapo ilikuwa Manchester City versus Chelsea ambapo Chelsea walibeba kipa umbele na kuchukua mpira wa ligi.

Mi kwa kuwa na mi napenda kukula nyumbani kwa sababu napenda mimi ndio niwe mwenye nimejipikia hio chakula Pia kupika nyumbani unajua ni chakula chako safi enye itakushibisha kuliko ya kuenda nje ununue upate ujashiba na umetumia pesa mingi kwa jumla kuliko venye ambavi unaeza pika kwa nyumba ule ushibe.

Amimi wa ukuta wachumba changu napenda kuwe na rangi ya samawati na nyeusi ikifuatana ili nyumba isiwe na jua mingi ama isiwe na giza mingi hivo wakati wa kuona Wakati mwingi pia natamani rangi ya nyekundu kwa sababu pia unaweza weka nyumba ambavyo unataka na pia wengi hupenda nyumba hawa ya kuwe na marangi ya kadhaa.

Simu yangu unatumia kufanya kazi kwa jumla kwa sababu mpaka nisome barua pepe za watu ambao inatumua kwa kampuni hiyo kazi inaitwa ya VA, Patrol Assistant So hili nieze kujibu zile ambazo wale ambao wako kwa kubwa hawezi kafikia kwa sababu wako na kazi zingine za kufanya.

Ee napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni bado ni njia ya mazoezi Napenda kutembea kwa miguu kwa mara kadhaa kwa sababu inasaidia mtu kwa msongo wa mawazo kama una stress ama kama unataka kufanya akili ifikirie upya, unaeza kutembea mara kadhaa unasaidia kiakili sana.

Chakula ni nacho penda zaidi ni chakula cha pilao, pilao ambawo imekarangwa vizuri imewekwa kachumbari sana sana ni yaipata pale jamia mosque na wakati ni naposikia harufu wa pilao wanajua kimepikwa vizuri na mbaka nisikia kiswahili ya mama akiongea hapo nyuma ndo elewa hiyo kweli hiyo ni pilao ya kweli.

Mafanikio yangu kazini ni mengi Nimeeza kupeleka kampuni letu adi lengo la kuwa kampuni mojawapo kubwa Nairobi Nimeweza kusaidia watu kupanga kazi yao vizuri katika programu zao na wengi ambao tunafanya kazi nao huwa wanasema niko sawa kazini na wanatarajia niwaonyesha ambavyo nafanya.

Mboga ambazo napenda kula ni mboga za kienyeji Kwa sababu ni mboga ambazo zinatengeneza misuli za mtu na mboga hizo zinasaidia kwa ukuwaji wa mfupa, misuli kama pia uko na ugonjwa pia huwa inasaidia kukukinga kwa madhara kadhaa ambazo zinapatikana kwa sukuma na kwa mboga zingine.

Mimi kama mwanafunzi maktabani huw naenda kama mara tatu ama nne kwa wiki hili nieze kusomea vitabu ama nieze kuendeleza akili yangu kwa vile ambalo zijalewa tukiwa darasani na mwalimu hili tukirejelea maneno haya katika maktabau masomau katika mtihani na weza kupita.

Ni nacho kifanya mara ni napomka ni kuamka kuenda kukimbia alafu kurudi nyumbani kukunywa kiamshwa kinywa kujitayarisha alafu kuenda kazi ni alafu ni nakivuka wakati napenda kuamuka ni asubuhi saa moja ama saa mbili nieza kufanya kazi vizuri.

Rangi ambayo napenda zaidi ni rangi ya chokoleti Kwa sababu hua inanikumbusha lile switi la chokoleti ambavyo vinakuwanga tamu na hua inanifanya nahisi nimetulia, nimechanga, mchangamfu kwa sababu ya sukari ambayo iko ndani na hua inanikumbusha pia msichana ambao tulikua tunongea na yeye na mambo ambayo tulikua tunafanya pia.

Mimi huwa nashugulikia wateja kwa utulivu na heshima ninasikilizanga hivi mahitaji au kenye wanataka kwa umakini kunao wanajibu kwa uwazi na pia kama kuna changamoto zao za haraka kadri inavyoezekana mi huarakisha venye naeza fanya uadhirike na vile ambavyo nawashugulikia ili wasikie vizuri.

La hasha sipendi ku vaa vipuli lakini sinashida na wale ambao na wanavaa vipuli ee kila mtu aishi maisha mbavyo anataka kila mtu wakona jinsi anavyofikiria anavyoona anakavi zuri hainaja kuambia mtu wa si vaa vipuli kwa sababu unashida na pia kama unavaa pia ni sawa.

Ni huwa na malengo kadhaa kwa nikiwa kazini lakini lengo langu kuu ni la muda mrefu kazini kujijenga kitaluma huwa napata ujuzi zaidi na kuwa mfanyikazi wa kuaminika na mwenye mchango chenye natamani kukuwa ndani ya kazi Pia mi hupenda kuboresha utendaji wangu wa kazi na kusaidia shirika kufika malengo wake katika kampuni ya.

Ndio nimewai kufanya yoga na nilifanya na mschana moja ambayo tulikua tunajuana na yeye alinipeleka kwa chumba chao ambayo wanafunzwa yoga huko shuleni wakanieleza ambayo nafaa kufanya mwili na kwa kweli niliweza kufanya na kwa sababu ilikuwa siku ya kwanza mwili yangu ilianza kuuma kwa kweli lakini siezi sahau siku hio ilikuwa siku ya kukumbuka.

Mimi kwa sasa natumia wi-fi kwa sababu ni rahisi na ambao na kasi mno kushinda data na pia wi-fi ni bei ghali lakini unauboresha zaidi Unaeza ingia mtandao wakati wawote wakati popote na pia ina wakati muda mrefu wa kuweza kusaidia kunakili na kunukuu.

Mimi huandaa ripoti za kazini kwa kuzipanga kwa hatua ambayo inahitajika kulingana na vile ambavyo nimeambiwa nipange kama kwa jumla nipange wafanyikazi gani wanafaa kufanya kazi ama kama ni ripoti ya kupeana ya jumla naifanya kwa utaratibu na kwa upangilifu mzuri.

Mimi upanga wiki yangu kwa kwanza, hua naanza kwa kuandika malengo makuu ya wiki Kisha nayagawa kwa kazi ndogo za kila siku inatangulia sana sana na gazi zile muhimu naeka pia muda wa kupumzika na mwishoni wa mwa wa wiki pia nakagua kitu yenye nimefanya, ili nione nimefika wapi na kilenafanya.

Zawadi mzuri nimewahipokea ni zawadi la baisikeli ambapo nilipatiwa na mzazi kwa kuwa nilikuwa nimepita umaarufu sana katika mtihani wangu Zawadi ilinipatia nilihisi vizuri na pili iliweza kunipatia motisha ya kuweza kufanya mambo mengi zaidi ili kuweza kupata zawadi mengine.

Wakati wa wasiwasi mii masaa mingi huwana pumua kwanza ili nieze kutulia Pia nachukua muda mrefu kutulia na kujikumbusha kuwa hizi ni hali ya muda tu Pia wanafanya mazoezi mwapesi au kusikiliza muziki ili kutuliza mawazo Lakini kwa upesi ni kutulia.

Mi kwa mfumo ngependelea IOS kwa sababu huwa inakuwanga rahisi kutumia ina chaguo nyingi za simu na apps kadhaa zenye Android unawezapata haina na huwa inauruhusu msee kubadilisha mipangalio kulingana na mahitaji yake na pia unaweza kutumia na vitu kadhaa.

Ndiyo mimi napena kula popcorn na mtu ambaye alifanya nipende kula popcorn alikuwa ndugu yangu ambaya alileta tule wakati tuliko tunajiburudisha tukiangalia cinema wakati huo nakumbuka nilikuwa naangalia cinema wa kiafro ambapo alileta popcorn ndo siku ya kwanza nikajua unafaa kula popcorn ukiona muvie.

Kwa kwanza mimi maeneo ninapoishi ni nyumba lililo na shepu la nyungu hivi na pia mazingira ni mazingira ambao yametulia na nilihamia hapa juzi Kwa sababu ni nyumba langu la kijana la kibinafsi ambalo nimetaka kuanzisha nalo maisha.

Mimi kwa kwanza nikitaka kujistarehe, huwa najiichukua mbali na kazi, na keti au kulala kwa utulivu, ama nisikize mziki napenda sana sana bongo hivyo ama hipohop Pia hupenda kuangalia kinachofanya nisikie kufurahia hivyo Na mara nyingi pia napenda kutembea kidogo pia kufanya mazoezi mepesi ili kupumzisha akili.

Ndiyo mimi huwa nahifadhi kitu cha dhamani na huwa napenda kuzieka kwa makini ambapo mahali naeza zipata kwa haraka na pia mahali pa siri nyaraka muhimu au kumbukumbu za dhamani naezaweka mahali salama nikiwa nimepanga vizuri ili wasee wasiadhirike nayo ama isiweze kupotea nikiwa nazo.

Mimi kwa kwanza napenda kuketi na familia yangu tupige gumzo familia yangu inapenda kuongelelea mambo ya siasa, mambo ya kuishi vizuri pia wa napenda vitamaduni na mambo ya historia familia yangu ni kubwa ina watoto karibu tano na wote ni ndugu na dada zangu.

Mwanabiashara mi ambaye namjua anaitwa Jimmy Wanjigi Toka hii maeneo ya Muthaiga na kitu ambacho napenda anavyofanya biashara ni vile ambavyo anaweza kutengeneza pesa zake kua ufanisi na uzuri pia na uwepesi na kitu cha ajabu alichofanya ni kuweza kutengeneza pesa kutoka kuanzia zeri mpaka akakua mwenyewe venye yako.

Mimi nikiamka asubuhi nikunywe kiamsha kinywa huwa naelekea moja moja mpaka steji napanda pikipiki kwanza Halafu inanipeleka kwa stage ya matatu hapo ndipo unapanda matatu ili nieze kuelekea kazini kwa sababu hakuna njia ingine rahisi ambayo unaeza pata ya kutembea hadi kazini.

Mimi katika jamii yetu haswa ningependa kuona maendeleo kwa sekta ya elimu Kwa sababu hapo ndipo wengi wametupilia mbali serikali sana sana kua na fursa sa ya ajira pia na afya bora naeza zingatia na usalama pia ya watu wetu kwa sababu wengi wetu wanaeza pigwa ngeta usiku wakienda kutafuta kodi ama.

Leo kwa jumla kumekuwa na jua na imekuwa ikiwa na joto la juu na nilikuwa nimevaa tu t-shirt hapo na kinyasa ili nieze kusikia joto kiasi sababu juzi imekuwa ni baridi pekee alafu pia wakati huu joto inapenda kutulia ni kinywa juisi baridi.

Rangi kwa jumla napenda rangi zote Lakini rangi ambayo mi huwanapenda ni rangi ya samawati Kwa sababu venye ina-describe tu amani, mawingu na pia huwa inakaa kuwa rangi ya amani na inasaidia akili kupumzika Kwa sababu inakaa ni rangi ya watu watulivu hivi.

Ndio kwa kweli napenda kupanda milima, nimepanda milima mara kadhaa, ndugu na shimeji zangu napenda kupanda kuona milima kwa sababu uwe inasaidia mazoezi ya mwili, kujuana na watu pia wanaopanda Kuna tuliza akili na kunipa nafsi ya kufurahia mwazigira ya asili ya ambayo yako kando yangu.

Mi kwa mazingira huwa napenda kuchunga kwanza tukianza hapo kwa plastiki Mi kwanza niliachakutumia hizo makaratasi za plastic Huwa natumia hizi mifuko za kubeba enye unaeza tumia tena Halafu nachagua chupa za maji za kujaza upya na kuepuka pia na mavitu ambazo zikona plastiki sana sana na za kutumia mara moja Hivo tu.

Lengo langu kuu kazini sana sana inakuanga hapo kwa kujituunza na kujiboresha ujuzi wangu wa kufanya kazi kwa ubora na uwadilifu na pia mi hukuwa na kitalamu pia na kuchangia matokeo chenye team au kampuni inafanya inaona ni kuwa nafanya kazi njema kwa ujumla.

Ndio nimewai kufuga mnyama, mnyama kwa aina ya kuku kuku huyo alikuwa mchao, kuku hao walikuwa wachangamfu, walikuwa kadhaa na nilikuwa nimeanzisha kama tu kulima mdogo ilikuona inaeza kuwa aje na ikakua ikakua ya kitu nzuri ya kufanya na nikaeza kuzingatia na imekuwa manufaa kubwa.

Mimi kitu ya kwanza huwa napenda kuwapongeza wenzangu kuwa pea heshima yao kuwa amini kwa ninacho fanya Pia tukiwa pamoja huwa tunapenda kuzingatiana ya hali ya kiakili Kiheshima Kila mtu analengo lake na pia huwa nikiwaona wakiwa chini Huwa nawapea motisha kuwaambia kila kitu itakuwa sawa.

Mi nikiwa nyumbani nimetulia huwa napenda kusikiza muziki sana sana kukaa nje Pia huwa napenda kupika chakula ambacho huwa nakipenda alafu baadaye naeza toka ama niite marafiki ambao tunaeza kuja nyumbani tutulie tupige gumzo alafu baadaye kila mtu aeleke kwao.

Mimi huwa napenda kujifunza kila kitu kipia sana sana kwa kutumia vitabu au vitendo kwa sababu kila wakati unapojifunza kitu kipia huo unapata kuongeza maelezo mengi ama masomo mengi kuliko ile ambayo ulikuwa unaelewa mara ya kwanza Inakufanya hii uweze kujua mambo mengi.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole Kwa sababu ni rahisi kutumia na pia huwa inaweza kusaidia kufungua vitu haraka Kwa pale ambapo hautahitaji kueka Pini yako ama passwadi yako ambao ni refu na unaweza tumia mfumo wa usalama wa kidole.

Mimi kwa kazi study ile muhimu ambao nimetambua sana sana ni sana jua kutumia muda, tatuzi wa matatizo Pia mmii hujifunza haraka na nafanya kazi kwa ushirikiano na wengine Pia mawasiliano mazuri pia ni key kwa sababu pia tunafaa kuongea vizuri hili tuweze kuelewana.

Mimi hupenda kuimba, lakini si kuimba hivo sana, hizi wimbo za kawaida. Mimi huimba tu mara moja, mara moja, hasa wakati niko solo. Ama nikiwaa nimeskiliza muziki yenye najua sana, ama ile naipenda. Sa kama inanifuraisha. Hiyo ndio mi husikiza.

Ndiyo minatumia mtandao wa kijamii na napenda kutumia mtandao wa facebook kwa sababu ni mtandao rahisi wa kutumia ni na watu wengi nilionyeshwa na ndugu yangu njia kutumia facebook na kila wakati naingiwa kuhu inanifuraisha Lakini kuna wakati mwingine pia unawezaingiwa upatane na vitu ambavyo si za kufuraisha ni za kutatanisha.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni mananasi, ya machungwa, Lakini sanasana mananasi kwa sababu hiyo ndo nimezoea kunywa huwa inanipa nguvu inafanya mwili itulie sana sana wakati wa joto nikiwa nimetulia Pia kuna wakati napenda kuweka zote pamoja ni ili nihisi utamu wote.

Kifaa changu mimi huwa na charge kaa mara mbili hivi au mara tatu kwa sababu kila masaa huwa inapata nimetumia sana ama kulingana na muda niliotumia pia kama sijaitumia sana naeza kuiweka kwa moto kama mara moja hivi na ikuwe sawa lakini ni simu ambao inaeza eka moto.

Mimi hupenda kuwasiliana na watu vizuri, tuseme pia nikiwa kazini, sana sana mimi hupenda kuwasiliana na watu kwa njia ya heshima Mara nyingi pia huwa napenda kutumia mawasiliano ya ana kwa ana au kupitia simu kwanii ya rahisisha na kufanya kuelewa na haraka Pia kuna njia ya kutumia barua pepe ambao huwa natumia mara moja moja.

Ndio mi hupenda kuangalia nyota kwa sababu inafanya mtu awe na utulivu wa kiakili na ni wakati mzuri pia kutafakari mtu wa jisikia hivu Maranyengi pia miwe wangalia nyota usikuwa kukani mepumzika ili nipumzike bada ya kazi kama ni mechoka na pia napenda kujua kuhusu siri zagu zaanga.

Mimi kwa pande yangu katia t-shati na shati, mimi sina issue na yoyote Napenda kuvaa zote mbili kwa sababu shati huwa naivaa nikiwa kazi na wakati naenda pahali pa maana ilingali t-shati huwa navaa nikiwa nyumbani nimetulia ama kama nataka kupungia hewa.

Ndio mi huwa napenda kuchezo wa mchezo wa ubao sana sana kwa sababu huwa inanituliza akili na ni mchezo ambao inakuwanga rahisi inafurahisha na huwa inafanya pia mtu afikirie zaidi mchezo kama draft ama chess au monopoly pia huwa inasaidia kupumzika na pia kuboresha uwezo wa mtu wa kufikiria.

Mimi huwa nahifadhi data yangu mahali salama ambapo ineza kuwa inahakikisha haina hatari Pia mara nyingi mimi huwa natumia kompita yangu na vile pia kuifathi kwenye wingu ya google drive au dropbox au pia kuna hii fulani inaitangwa cloud drive yenye inakuwanga pia rahisi kutumia.

Ndiyo mimi napenda kuogelea, na huwa napenda kuogelelea kwa swimming pool ambao iko karibu na nyumbani mtu ambaye alinifunza kuogelelea ni ndugu yangu mwenye ambaye ameiva kuswim Mimi ndiyo nilimfuata, akatufuata, akanionyesha lakini nakumbuka nilikuwa karibu kusink So, ni bado ni jambo la kutatanisha.

Ee mi huwa naiga taka zangu ili niweze kuzingatia mazingira mi huwa napiga tofauti kati ya taka zinozaweza kutumika tena na zile zinapaswa kuchomwa pia pia mi huwa napenda kufanya hivi ndio nipunguze uchafuzi wa mazingira na pia kusaidia upiaji wa rasilimali yetu ya kenya.

Mimi sasa mimi kama mimi napenda mwanga wakati hiyo nayo sitandanganya kwa sababu ni rafiki kwa macho na kunafanya usikie vizuri bila kuchosha mwanga mkali mara nyingi huwa inaeza kukusumbua na hukufanya uzunguke kichwa mwanga wakati pia inasaidia kufanya kazi vizuri kusoma au kufanya shughuli za nyumbani kwa utaratibu.

Ujuzi ambao ningetaka kuimarisha ni ujuzi wa kuweza kurusha mangumi vizuri kwasababu mimi na train boxing na nimejaribu kwa muda ili kueza kuwa perfection lakini niko kwa hiyo lengo na mpaka nitaeza kuitimiza nangangana na kila siku naamka kufanya mazoezi kukimbia kuenda kwenye gym ili niweze.

Mi nayo upenda kupiga picha mara kadha kadhaa sanasana nikitembea ama nikiwa sawa wakati wa hafla muhimu au tukio la furaha Pia mi huwa napenda kupiga picha za asili, marafiki, familia na baadhi ya vitu ya kuvutia nikiona kupiga picha huwa inafanya nikumbuke na niwe na kumbukubu safi ya mahali nilipotoka.

Mimi chumba cha ukule ukweli chene napenda tuseme ni jikoni kwa sababu huko ndo vitu mingi mimi huenda kufanya kuwaka kupika na sana sana mimi hupenda kupikia jikoni nikulie huko na huko ndo huwa naezapata kila kitu unataka hadi kama huongeza mpaka kitanda huko jikoni ningeweka tu yangu hapo kando.

Mimi napenda wanyama wote kwa jumla Lakini wanyama ninaopenda sana ni wanyama wa nyumbani wa kufugwa kama ngombe mbuzi kuku ili niweze kwa sababu ni wanyama rahisi kuwa nao nyumbani na unaeza walisha bora na bado ni wanyama ambao unaeza wapanga kuliko wale waporini.

Mahali mie ningependa kuenda ni mjini sana sana Kwa sababu mjini huko kijijini nilipenda kwasababu ya vile kunavyokaa Kitu nakumbuka huko ni mashamba ambayo yalikuwa safi ngombe na kila kitu na ningependa kusafiri na mzazi wangu ambaye alinilea na pia mimi sai nahitaji kupumzika.

Mimi kwa ukweli sherehe napenda sana ni Krisimasi Kwa sababu ndo inaleta watu pamoja, kufurahia sana sana huwa inaleta familia na marafiki na pend a venye watu hukua wamejipamba na kila kitu chakula pia cha kipekee Kwa sababu ni wazazi wanakua wamepika na muziki pia zinakua za kipekee za siku hiyo peke.

Mimi kila jioni kabla ya kulala huwa kwanza naenda mazoezi ya jioni, nakimbia kwa lisa moja hivi alafu unarudi kwa nyumba kula lakini kwanza before nikule huwa naoga, alafu after kuoga sasa tunakuja nakula alafu napaka mafuta alafu najitayarisha kuingia kwa kitanda kama nimechoka.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu cha laws of nature, kiilichoandikwa na jamaa anaitwa Robert Green. Kitu ambayo inanikumbusha na hiko kitabu nikuwa ni kitabu kinachofunza watu nidhamu, jinsi ya kuishi na watu na jamii, na vitu ambavyo unafaa kuepuka ili uweze kuhishi maisha unayotaka kuhishi.

Ndiyo napenda kuenda pwani sana, napenda kuenda pwani kwa sababu huko ndo mchumba wangu alipo naitwa Ebeneza, tulipatana juzi nini lakini pia anakubali kuongea na ningetaka kumtembelea pwani kwa sababu ya kumetulia na pia anakaa kua mtulivu na kila kitu.

Mimi huwa napenda kutembea kwenye bustani na bifaa kwenye kuna asili hivi mahali kumetulia ama mahali kuna mandhari ya kipekee Pia nijisikie tulivu na kuondoa stress napenda penda kutembea kando ya mtu wa pwani nisikilize tu sauti za asili na sauti za mto na bahari.

Mi nayo hupenda kukaa mahali kumetulia hivi sana sana Tuseme hivi kwa bustani au pwani au kando ya mto hivi mahali tu kuna vitu ambayo zimetulia Pia napenda mahali kama haya hunipa nafasi ya kupumzika kufurahia na uzuri wa mazingira Pia napenda kuenda pahali panapo wanyama.

Ndio, mimi hupenda kutaribu teknolojia mpya sana, ili nieze kupatiana review yangu, ili nieze kuona nivipi ambavyo inanisaidia ama ama pia kama kuna venye naeza ongeza ujuzi wangu, ili iweze kuwa more better na pia ikue mzuri kutumika na jamii na kila mtu ambao ako kando yangu.